Timu gani ya michezo naofuata? Mimi nafuata timu ya michezo inayoitwa Chelsea. Na kijana kwa jina Cole Palmer Ndiye mchezaji ambaye namtambua akifuatwa na Enzo Fernandez Na siku zisizokuwa nyingi tuliweza kucheza na Arsenali. Lakini kwa bahati mbaya hatukuibuka washindi na tulitoka. Na magoli mawili kwa tatu ambayo ilifungwa na kijana anayeitwa wa ganacho. Hayo mawili lakini hatukuibuka washindi. Lakini hiyo ndio timu yangu naipenda sana sana.

Jee unanunua vitu kwa kutumia simu sanasana natumianga simu kulipa vitu zangu ambavyo vitu zangu ambazo nimezinunua na mnamnatumianga simu kulipa and kununua vitu.

Je unapenda hesabu sana napenda hesabu sana sana sana sana sana napenda hisabati nikifanya vitu zangu napenda hisabati kila kitu ni hesabu.